Somo nililolipenda zaidi shuleni ni kiswahili. Nilipenda kwa sababu lilinipa uwezo wa kujieleza vizuri, kuandika mawazo yangu kwa uhuru na kuelewa watu kwa undani zaidi. Masomo ya kusoma hadithi, mashairi na insha yalinivutia sana kwa sababu yalichanganya, ubunifu na fikra zangu. Kupitia kiswahili nilijifunza pia kudhamini lugha yetu ya kiswahili na utamaduni yetu. Hata baada ya kumaliza shule, somo hili limeendelea kunisaidia katika mawasiliano ya kila siku na kunifanya nijiamini, ninapozungumza au kuandika.

Napenda kujifunza mambo mapya kwa njia ya vitendo na kujisomea mwenyewe. Napojifunza kwa kufanya huielewa mada haraka zaidi na huikumbuka kwa muda murefu. Pia hupenda kusoma vitabu, makala au kuangalia video zinazoeleza kwa uwazi na kwa mifano halisi. Hujiwekea muda malumu wa kujifunza hasa ninapokuwa na hamasa au lengo fulani. Ninapopata fursa ya kuuliza maswali au kujadiliana na wengine huongeza uelewa kwangu zaidi. Kwa ujumla, napenda kujifunza kwa utaratibu, kwa subira na kwa njia inayonifanya nijisikie nimekua hatua kwa hatua.

Rangi ni nayo ipenda zaidi ni bluu, hunipendeza kwa sababu ni rangi tulivu ina nikumbusha amani ya bahari na anga safi. Nina vitu vichache vya rangi hii kama shati langu la kawaida na kikapu kidogo nyumbani. Ni kipata rangi hii huhisi utulivu ndani ya moyo na akili kama siku zenyemwangaza na upole. Na iyo na mara nyingi kwenye mbawa za samaki, anga wakati wa asubuhi au jioni na mara nyingine kwenye maji ya mito au bahari kwa ujumla, blue hunifanya nijisikie utulivu, huru na karibu na maumbile.

Ndiyo, nimewahi kushiriki mashindano. Mashindano hayo yalinihusisha kushindana na wengine katika jambo lililohitaji juhudi, umakini na maandalizi. Kabla ya kushiriki, nilihisi mchanganyiko wa hofu na hamasa, lakini nilijipa moyo na kuamua kujituma kadiri ya uwezo wangu. Wakati wa mashindano, nilijifunza umuhimu wa nidhamu, kujiamini na kushughulikia presha. Haikuwa rahisi, lakini uzoefu huo ulinijenga na kunipa ujasiri wa kujaribu tena mambo mapya bila kuogopa sana. Hata kama sikushinda nafasi ya juu, nilijiona mshindi kwa sababu nilipata uzoefu na mafunzo muhimu ambayo yamenisaidia hadi leo.

Ndiyo, nawafahamu majirani zangu, huwajua kwa karibu, lakini kuna wale ninapoweza kuwasalimia na kuzungumza nao mara kwa mara. Tunaposhirikiana kwa mambo madogo kama usaidizi wa haraka au mazungumzo ya kawaida, huhisi mahusiano ya kirafiki nao mara nyingine hujua baadhi ya habari zao za kawaida kama familia zao au shughuli wanazofanya. Lakini huchukua tahadhari kuheshimu faragha yao. Kwa jumla kufahamu kunanifanya nijisikie kuwa sehemu ya jamii na kunipa urahisi wa kuishi kwa amani karibu na jirani.

Mboga ninazopenda kula zaidi ni sukuma wiki na karoti. Napenda sukuma wiki kwa sababu ni rahisi kuipika, ina ladha nzuri na ni yenye virutubisho vingi vinavyonisaidia afya. Karoti pia hupendeza kwa ladha yake tamu kidogo, rangi yake inayovutia macho. Mara nyingi huzipika pamoja na chakula kingine au kuzipika kwa haraka ili ziwe laini na zenye ladha. Kila nikila mboga hizi, huhisi nguvu, afya na kuridhika kuwa nimechagua chakula cha lishe bora. Kwa jumla, mboga hizi hufanya chakula changu kuwa kitamu na chenye faida kiafya.

Ndiyo, napenda maua sana. Napendezwa na maua kwa sababu huleta uzuri wa asili na hubadilisha kabisa mazingira yanapo. Weko, ninapayaona mapua, maua, uhisi furaha ndogo moyoni na utulivu wa kipekee, hasa kwa rangi zake na harufu yake nzuri. Napenda maua kwa sababu pia hunikumbusha maisha, ukuwaji na matumaini. Yakiwa bustanini au ndani ya nyumba, hufanya sehemu ionekane hai na yenye mvuto zaidi. Kwa ujumla, maua hunifanya nijisikie vizuri, hutuliza mawazo na kunipa hisia ya amani na uzuri wa asili.